Ndiyo natumia mitandao ya kijami lakini kwa kiasi na kwa malengo naitumia zaidi kuwasiliana na marafiki kujifunza mambo mapya na kufuatilia habari au muda zinazovutia najitahidi kuepuka kutumia muda mwingi sana ili nisipoteze muda au kuathiri kazi na maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo nahifadhi kitu cha thamani kitu kinachokiona kuwa cha thamani si lazima kiwe cha gharama kubwa sana bali ni kile chenye maana ya kihisia huwa nahifadhi kumbukumbu kama picha ujumbe maalumu au zawadi niliyopokea kutoka kwa mtu muhimu maishani mwangu vitu hivi hunikumbusha safari niliyopitia watu walionisaidia na nyakati muhimu katika maisha yangu. Na vihifadhi kwa uangalifu kwa sababu vinanipa motisha furaha na kunifanya nijione ninathaminiwa. Kwangu thamani ya kweli iko kwenye maana. Si bei.

Nenda ni amri au mwito wakusogea kutoka mahali moja kwenda mahali pengine. Kusogea kwa mwili, kuchukua hatua katika maisha, kuamsha au kumtia mtu moyo. Umuhimu, kuamsha muendo, kuhamasisha maamuzi, kuhusisha mpangilo wa maisha wakati mwingine. Nenda ni ushauri wa kuendeleza mpango au kusonga mbele. Nenda inaeza kutumika kwa heshima, kwa marafiki au kwa agizo. Sauti ya huu mwito wa kuenda unaeza kuleta hisia za msisimko, hofu kidogo au motisha.

Wakati mwingine ni usemi unaotumika kuonyesha hali au tukio linalotokea mara kwa mara, lakini si kila wakati likiwa na vipindi visivyo thabiti. Kipindi cha wakati mwingine huchangia kubadilisha mtazamo, kupanga rasilimali na kudumisha ustawi wa shughuli. Usemi huu unaonyesha kuzingatia mabadiliko ya hali, uvumilivu na busara katika maamuzi na matendo. Huku binadamu wakijua kuwa si kila jambo linatokea kwa uhakika. Zaidi wakati mwingine huchangia kuongeza uwezo wa kubadilika, kufanikisha malengo ya busara na kuendeleza udhubutu wa binadamu katika mazingira yasiyo thabiti.